Ninapo ulizwa unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku jibu langu si namba moja tu. Bali ni hadithi ya jinsi teknolojia imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa wastani nachaji kifaa changu angalau mara moja hadi mbili kwa siku. Lakini hiyo inategemea sana jinsi siku yangu ilivyojipanga na majukumu ninayotekeleza. Asubuhi mara ya nyingi huwa nikiwa na kifaa changu kimejaa chaji, hii ni baada ya kukiacha kichaji usiku. Kucha, inapotoka nyumbani, kifaa hicho kinakuwa tayari kwa matumizi, mbali mbali kama kuangalia muda, kusoma ujumbe, kuangalia ratiba ya siku, au hata kusikiliza muziki njiani. Katika masaa ya asubuhi, matumizi huwa ya kawaida na chaji hupungua taratibu bila shida kubwa. Kadri siku inavyo endelea, matumizi yanaongezeka. Kazi ya au shuleni, kifaa changu hutumika kwa mawasiliano, kutafuta taarifa mtandaoni, kupiga au kupokea simu, na wakati mwingine kwa kurekodi kumbukumbu muhimu.

Wakati wa baridi kali, huwa nachukua hatua mbalimbali ili kujilinda, kujihisi vizuri na kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu. Kwanza, kabisa, ninahakikisha ninajikinga vizuri kwa kuvaa mavazi mazito, kuvaa sweta nene, jaketi, soksi, za joto, na wakati mwingine kofia au skafu. Hasa kama nahitaji kutoka njie asubuhi au jioni, mavazi haya hunisaidia kuifadhi joto la mwili na kufanya nijihisi salama dhidi ya baridi inayoweza kuathiri afya. Pili, ninazingatia sana vinywaji na chakula ninachotumia. Wakati wa baridi kali, hupendelea kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu. Vinywaji hivi hunisaidia kupata joto la ndani na pia hunipa faraja. Kwa upande wa chakula, hupenda vyakula vya moto na vyenye virutubisho, kama vile wali, viazi, au vyakula vyenye protini, kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nijihisi nimeshiba na mwenye joto kwa muda mrefu. Nikiwa nyumbani, uhakikisha mazingira yanakuwa ya joto kadri inavyowezekana. Funga madirisha vizuri ili kuzuia upepo wakati wa baridi kuingia na wakati mwingine hutumia blanketi nzito au kulala na shuka za joto. Ikiwa kuna maji ya moto,

Usiku kabla ya kulala, huwa na utaratibu maalumu unao nisaidia kutuliza akili na mwili baada ya shughuli za siku nzima. Kwanza kabisa, inapunguza shughuli nzito na kelele kadri muda wa kulala unavyokaribia. Hii, hunisaidia kuachana utaratibu na msongo wa mawazo uliokusanyika mchana. Mara nyingi, huanza kwa kujiandaa kimwili, huoga maji ya vuguvugu au ya joto kidogo. Jambo linalonifanya nijihisi nimesafishwa na kupumzika. Baada ya hapo, huva nguo za kulalia zilizo huru na laini ili mwili ujisikie vizuri. Hatuwa hii, hunipa ishara kwamba nimefika mwisho na ni muda wa kupumzika. Kabla ya kulala, hupitia mambo machache kwa kifaa changu kama kuangalia ujumbe muhimu au alarm ya asubuhi. Hata hivyo, hujaribu kutazama sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sababu najua mwanga wa screen unaweza kuathiri usingizi. Badala yake, mara nyingi husoma kurasa chache za kitabu au kusikiza muziki wa taratibu unaonisaidia akili kutulia. Pia, hutumia muda mfupi kutafakari au kufikiria siku yangu. Hujiuliza nini kimeenda vizuri, nini nimejifunza, na nini ningependa kuboresha kesho. Mawazo haya hunisaidia kufunga siku kwa mtazamo chanya na kuondoa mawazo yanayoweza kunisumbua nikiwa usingizini. Mwisho kabisa, kabla ya kulala, huhakikisha mazingira ya chumba ni tulivu. Uzima taa kali, hufunga milango, madirisha inapo hitajika na kuhakikisha kitanda, kiko tayari, kwa usingizi mzuri. Ninapo jilaza ujaribu kupumua taratibu na kuachilia mawazo yote ni kuruhusu mwili na akili kuingia katika usingizi wa amani.

Ninapo ulizwa unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka. Jibu langu linategemea sana hali ya afya na sababu ya kuenda huko. Kwa kawaida siendi hospitali mara nyingi sana. Kwa mwaka naweza kusema naenda kati ya mara moja hadi tatu. Mara mingi ziara hizo huwa si kwa sababu ya ugonjwa mkubwa bali kwa ukaguzi wa kawaida au mambo madogo yanayo hitaji ushauri wa kitaalamu. Mara nyingi, ziara yangu ya kwanza huwa ni chunguzi wa kawaida. Hii inaweza kuwa kupima shinikizo la damu kuangalia uzito au kufanya vipimo vya msingi ili kuhakikisha mwili uko sawa. Nina amini kuwa kuenda hospitali kabla ya kuumwa sana ni jambo la busara. Kwa sababu husaidia kugundua matatizo mapema na kuepuka madhara makubwa baadaye Ziara hii huwa ya haraka na hunipa amani ya moyo kujua hali yangu ya afya Ziara nyingine huweza kutokea endapo najisikia tofauti kiafya Labda ni maumivu ya kichwa yanayodumu homa kali au dalili ambazo si za kawaida Katika hali kama hizi huona ni bora kuenda hospitali badala ya kujitibu nyumbani bila uhakika. Ingawa si mara nyingi ziara hizi hunikumbusha umuhimu wa kusikiliza mwili wangu na kuchukua hatua mapema. Pia kuna nyakati nadra ambapo huenda hospitali kwasababu za dharura kama ajali ndogo au maumivu ya ghafla. Hizi ni hizi sii za kila mwakah lakini utokea bila kutarajiwa. Zinaponikuta hunifanya nitambue thamani ya huduma za afya na umuhimu wa kuwa na hospitali zilizo karibu na tayari kusaidia. Kwa ujumla idadi ya mara ninazoenda hospitali kwa mwaka si kubwa. Jambo linalotokana na jitihada zangu za kujitunza kiafya. Kujali lishe kupumzika vya kutosha kufanya mazoezi na kuepuka msongo wa mawazo hunisaidia kupunguza safari zisizo za lazima hospitalini. Hata hivyo ninatambua kuwa hospitali ni sehemu muhimu sana. Na si jambo la kuogopa. Bali ni mahali pa msaada ushauri na matumaini wakati wowote afya inapohitaji uangalizi wa ziada.

Ndio, napenda kusikiliza redio, na imikuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa muda mrefu. Redio hunipa mchanganyiko wa burudani, taarifa, na hisia ya kuunganishwa na jamii inayozunguka. Tofahuti na vyombo vingine vya habari, redio ina ule upekee wa sauti unaoweza kufuatwa ukiwa nyumbani, kazini, au hata safarini bila kuitaji umakini mkubwa wa macho. Mara nyingi, usikiliza radio asubui ninapojiandaa kuanza siku. Vipindi vya asubui hunisaidia kupata habari za hivi punde, hali ya hewa na wakati mwingine taarifa za barabarani. Pia muziki unaochezwa asubui hunipa nguvu ya hali nzuri ya kuanza siku kwa mtazamo chanya. Sauti za watangazaji unifanya nijihisi kama niko katika mazungumzo ya kirafiki, chambo linalopunguza upweke. Ninapenda pia kusikiliza radio jioni au usiku, hasa baada ya siku ndefu. Wakati huu, vipindi vya mazungumzo, simulizi au muziki wa taratibu unisaidia kupumzika. Redio hunipa nafasi ya kutafakari bila usumbufu mwingi, kwa sababu si lazima kuitazama kama televisheni au kuishika kama simu. Naweza kufanya shugli nyingine huku nikifuatilia kipindi nachokipenda. Kipengele kingine kinachonivutia ni anuwai ya vipindi. Kuna vipindi vya elimu, burudani, michezo na hata mijadala ya kijamii inayogusa maisha halisi ya watu kupitia redio. Najifunza mitazamo tofauti naskia hadithi za watu wengine na wakati mwingine upata motisha hau ushauri unaonisaidia katika maisha yangu binafsi. Kwa ujumla, kusikiliza radio kwangu si desturi ya zamani, bali ni njia rahisi na ya karibu ya kupata taarifa na burudani. Nisaidia kuendelea kuwa na habari, kuburudika na kujiskia nimeunganishwa na ulimwengu, hata bila kutumia muda mwingi au teknolojia ngumu.

Swala la kusaidia jamii yangu hunifanya nitambue kuwa msaada haupimwi kwa ukubwa wake pekee bali kwa nia na athari anayoiweka kwa wengine. Kwa upande wangu mimi hujaribu kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana katika maisha ya kila siku. Kwanza husaidia kwa kushirikiana na watu walioko karibu nami. Huwa tayari kumsikiliza mtu anapokuwa na shida kumpa ushauri pale ninapoweza au hata kumtia moyo anapokataa anakata tamaa. Wakati mwingine kusikiliza tu kwa muda kwa makini ni msaada mkubwa kuliko msaada wa kifedha. Hii hunisaidia kujenga mahusiano ya heshima na mshikamano ndani ya jamii. Pia hujitolea kwa kushiriki katika shughli za kijamii pale ninapopata nafasi. Hii inaweza kuwa kusaidia katika usafi wa mazingira kuchangia kazi za pamoja au kushiriki katika mipango ya maendeleo ya eneo langu. Kushiriki katika shughli hizi hunifanya nijihisi kuwa sehemu ya jamii si mtazamaji tu bali mshiriki anayechangia maendeleo ya pamoja. Pia husaidia kwa kutoa maarifa na ujuzi nilio nao. Ikiwa kuna mtu anahitaji msaada wa masomou shauri wa kazi au ufahamu wa jambo fulani mimi hujaribu kushiriki kila ninachojua. Kuona mtu akifaulu kwa sababu ya msaada mdogo niliotoa hunipa faraja na kunitia moyo kuendelea kusaidia. Zaidi ya hayo hujitahidi kuwa mfano mzuri hasa kwa vijana na watoto. Kwa kuheshimu wengine kufuata sheria na kuonyesha madili mema ninaamini nachochangia katika kujenga jamii yenye nidhamu na maelewano. Mara nyingi vitendo vidogo vina nguvu kubwa kuliko maneno mengi. Kwa ujumla husaidia jamii kwangu ni mchakato unaoendelea si tukio la mara moja. Ni kuhusu kuwa na moyo wa kujali kushiriki pale ninapoweza na kuamini kuwa kila mtu ana nafasi ya kufanya jamii iwe bora zaidi kupitia matendo yake ya kila siku.

Swali la, kama napenda kusafiri na ramani au GPS, hunifanya kufikiri jinsi teknolojia imebadilisha kabisa namna tunavyosafiri. Kwa upande wangu, napendelea kutumia GPS, ingawa ninaelewa pia umuhimu na mvuto wa ramani za kawaida. Kwanza, GPS hunifanya hunipa uraisi na uhakika ninapokua njiani. Hasa ninaposafiri kuenda maeneo nisiyoyafahamu vizuri. Inaonyesha njia kwa wakati halisi, hunijulisha nikikosea mwelekeo, na mara nyingi hunipa njia mbadala endapo kuna foleni au barabara imefungwa. Hii hunipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nijihisi salama zaidi, kwa sababu unajua kuna muongoza unaonielekeza hatua kwa hatua. Pili, GPS hunisaidia kuokoa moda. Badala ya kusimama mara kwa mara kuuliza njia au kuchambua ramani kwa muda mrefu, ninaweza kuendelea na safari yangu huku nikifuata maelekezo ya sauti. Hii ni muhimu sana ninapokua na haraka au ninaposafiri kwa kazi. Pia GPS huonyesha umbali uliobaki na muda unaokadiriwa kufika. Jambo linalonisaidia kupanga safari yangu vizuri. Hata hivyo, siwezi kupuuza uzuri wa kusafiri kwa kutumia ramani. Ramani hunifanya niwe makini zaidi na mazingira yanayonizunguka. Inanilazimisha kufikiria kupanga njia mwenyewe na kuelewa mwelekeo wa maeneo kwa undani. Pia kuna hisia fulani ya kurithika unapofanikiwa kufika mahali kwa kutumia ramani bila msaada wa teknolojia ya kisasa. Katika hali fulani, hasa maeneo yasiyokuwa na mtandao mzuri au umeme wakiki, ramani huwa msaada muhimu. Hapo ndipo ninapotambua kuwa ni vyema kuwa na maarifa ya msingi ya kusoma ramani. Hata kama napendelea GPS, ramani hunifanya nijiskie huru zaidi na si mtegemezi kabisa wa kifaa cha kielektroniki. Kwa jumla, ingawa napendelea GPS kwa sababu ya urahisi na kasi. Ninaamini kuwa mchanganyiko wa GPS na ujuzi wa kutumia ramani ndiyo njia bora. Hii hunipa uhakika uhuru na uzoefu mpana wa kusafiri kwa kujiamini katika mazingira tofauti.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa na mara nyingi huchukua muda kuona ni nini kinaendelea duniani. Si jambo la kupoteza muda, bali ni njia ya kupanua ufahamu, kuelewa dunia na kuunganisha matukio ya mbali na maisha yangu. Kwanza, hufuatilia habari za kisiasa na kiuchumi. Ninapenda kujua kinachotokea katika nchi mbalimbali kama mabadiliko ya serikali, migogoro au sera mpya za kiuchumi. Hii inanisaidia kuelewa mwelekeo wa dunia. Na jinsi matukio haya yanavyoweza kuathiri maisha ya watu, biashara, na hata mazingira. Kwa mfano, tukio la mabadiliko ya sera za fedha katika nchi fulani, inaweza kuwa na athari hata kwa biashara ndogo ndogo au bei za bidhaa ambazo zinatumia kila siku. Pili, hufuatilia matukio ya kijamii na kitamaduni. Kama mashindano ya michezo, tamasha za sanaa au maendeleo ya teknolojia. Hii ni burudani, lakini pia ni elimu. Kwa sababu kupanua mtazamo wangu juu ya tamaduni ya maisha ya watu tofauti. Njia ya kujifunza bila kwenda mbali, kuona wazo la ubunifu, au kupata motisha kutoka kwa mafanikio ya wengine. Zaidi ya hayo, ufuatilia matukio ya kibinadamu na mazingira, kama majanga, harakati za kijamii, au maendeleo ya teknolojia ya kijamii. Kujua haya, kunanifanya nijue jinsi jamii zinavyoshirikiana. Changamoto ninazokabili dunia na suluhisho zinazojitokeza. Hii husaidia pia kukuza huruma na ufahamu wa kimataifa kwa kuwa matukio haya mara nyingi huathiri maisha ya watu wengi kwa njia moja au nyingine. Kwa ujumla, kufuatilia matukio ya kimataifa ni zaidi ya kujua tu habari. Njia ya kuwa nawafahamu mpana kwa raia wa dunia na kuchukua maamuzi yenye ufahamu. Hii inanisaidia kuwa tayari kuelewa muktadha wa dunia na kuhusiana na maisha ya kila siku kwa mtazamo mpana.

Jibu langu la swali ni chakula gani ninachopenda kula jioni. Inaendana sana na hitaji na kupumzika na kushiba bila kusikia mzito sana baada ya siku ndefu. Kwa kawaida, kupendelea chakula ambacho ni rahisi, chenye lishe na kinachonipa hisia ya utulivu kabla ya kulala. Mara nyingi, hupenda kula wali na mboga pamoja na protini nye pesi kama maharagwe, dengu, samaki au kuku wa kukaanga kwa kiasi. Mchanganyiko huu hunifanya, nijiskie, nimeshiba vizuri bila kulemewa na pia kunipa virutubisho muhimu vinavyosaidia mwili kujirekibisha usiku. Mboga kama sukuma wiki, spinach au cabbage huongeza ladha na pia kusaidia mengenyo wa chakula. Siku nyengine hupendelea chakula cha kienyeji kama ugali na mboga hasa kama siku imekua ya kuchosha sana. Ugali hunipa nguvu na hunifanya nijiskie nimeridhika. Huku mboga zikisaidia kueka usawa lishe. Wakati mwingine huambatanisha na maziwa lala au supu nyepesi. Jambo linaloongeza faraja na joto hasa wakati wa baridi. Pia, kuna nyakati ninapochagua chakula chepesi zaidi. Kama viazi, vya kuchemsha, ndizi, au mkato wa ngano pamoja na chai ya moto. Hii hutokea hasa ninapochelewa kula au ninapotaka kitu kisichonifanya nijiskie mzito kabla ya kulala. Chakula cha aina hii hunipea utulivu na hunisaidia kulala vizuri.

Ninapoulizwa, unaenda mahali pa ibada marangapi. Jibulangu linaendana na ratiba yangu na pia umuhimu ninaoupa upande wa kiroho katika maisha yangu. Kwa kawaida, uwenda mahali paibada angalau maramoja kwa wiki. Maranyingi siku ya mapumziko. Huu ni muda ninautenga makusudi ili kujitenga na shughuli za kila siku na kuangazia maswara ya kiroho. Kwangu, kwenda mahala pa ibada si swala la kufuata ratiba tu, bali ni nafasi ya kutulia na kujitafakari. Baada ya wiki yenye shughuli nyingi, ibada unipa muda wa kufikiria maisha yangu, maamuzi nilio yafanya na mwelekeo ninaouchukua. Mafundisho na mahubiri unisaidia kupata mwanga mpya, kunikumbusha maadili mema na kunipa moyo wa kuendelea hata pale mambo yanapokua magumu. Pia, huenda mahali paibada kwa sababu ya ushirika na jamii, kukutana na watu wengine, kusalimiana, kuimba au kuomba pamoja hunipa isia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi mwenyewe. Ushirika huu hunisaidia kujenga mahusiano, kujifunza kutoka kwa wengine, na wakati mwingine kupata faraja kupitia mazungumzo na watu wanaopitia changamoto kama zangu. Kuna nyakati pia ambapo huenda mahali paibada zaidi ya maramoja kwa wiki. Hasa, kunapokua na mikutano maalumu, maombi au shughuli za kijamii. Hii hutegemea muda na maitaji ya kipindi husika. Vivyo hivyo, kuna wiki chache ambapo huenda ni kakosa kutokana na majukumu mengine. Lakini hata hivyo ujaribu kudumisha mawasiliano ya kiroho kwa njia nyingine kama maombi binafsi kutafakari nikiwa nyumbani.

Ndiyo, napenda kupiga picha na ni jambo linalonipa furaha na kunisaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Kupiga picha kwangu si tu kubonyeza kamera, bali ni njia ya kuifadhi kumbukumbu na kusimulia hadithi bila kutumia maneno mengi. Ninapenda kupiga picha za mazingira na matukio ya kila siku. Inaweza kuwa maantari ya hasili, jua linapochomoza au kuzama, barabara zenye pilikapilika au hata tukio dogu la kawaida linaloonekana la kawaida kwa wengine. Kupitia picha, najifunza kuthamini vitu vidogo ambavyo mara nyingi hupitwa bila kuzingatiwa. Kamera hunifanya nipunguze mwendo na kuangalia kwa makini kile ninachonizunguka. Pia, napenda kupiga picha za watu. Hasa katika matukio ya furaha kama sherehe, mikutano ya kifamilia, au nyakati za kawaida za mazungumzo. Pia, picha za watu hubeba hisia, tabasamu, mshangao, au hata tafakari ya kemia. Kupiga picha kama hizi hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya tukio na kunipa nafasi ya kuhifadhi hisia hizo kwa muda mrefu. Kupiga picha hunisaidia pia kuwa mbunifu na mvumilivu. Wakati mwingine napiga picha nyingi kabla ya kupata ile ninayoipenda. Hii hunifundisha subira na kunitia moyo kujaribu mitazamo tofauti, pembe tufauti au mwanga tofauti. Hata nikitumia simu au kamera ya kawaida bado na jifunza kuwa ubunifu hauitaji vifaa vya gharama kubwa bali macho na moyo wakuona uzuri.

Ili kulinda furaha yangu, huchukua hatua mbalimbali za tahadhari na nidhamu katika matumizi ya interneti. Kwanza kabisa, huwa nachagua kwa makini taarifa ninazoshiriki mtandaoni. Sielezi kila kitu kuhusu maisha yangu binafsi. Kuwa mahali nilipo kwa wakati halisi, taarifa za kifedha au mipango yangu ya kibinafsi. Kabla ya kuweka picha au ujumbe, hujiuliza kama ni muhimu na kama uko salama kushirikiwa hadharani. Hatua hii hunisaidia kupunguza hatari ya matumizi mabaya ya taarifa zangu. Pili, kutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti zangu mbalimbali. Huhakikisha nywila zina mchanganyiko wa herufi, namba na alama. Na huepuka kutumia nywila moja kwa kila akaunti. Bali inapowezikana huwashia uthibitisho wa hatua mbili ili kuongeza ulinzi zaidi. Hii hunifanya nijisikie salama hata kama mtu atajaribu kuvunja akaunti zangu. Pia huwa mwangalifu na viungo na ujumbe ninaopokea. Sielekei kubofia viungo vya kushangaza au kufungua barua pepe zisizoeleweka, hata kama zinaonekana kuvutia. Najua utapeli wa mtandaoni upo na unaweza kumlenga mtu yeyote. Kwa kuwa makini, kujilinda dhidi ya uizi wa taarifa au uharibifu wa kifaa changu. Zaidi ya hayo, huangalia na kurekebisha mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii na programu ninazotumia. Huhakikisha ni watu ninaowajua tu wanaweza kuona taarifa zangu binafsi. Pia huwa nakagua ruhusa za programu ili kuhakikisha hazipati taarifa zaidi ya ninazohitajika.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu na ni moja ya shugli ninazoziona kuwa rahisi lakini zenye manufaa makubwa sana. Kutembea kwa miguu hunipa nafasi ya kupumua, kutafakari na kujitenga kidogo na pilkapilka za maisha ya kila siku. Kwanza, kwanza kabisa, kutembea kwa miguu hunisaidia kimwili na kiafya. Mazoezi mepesi ambao hayaitaji vifaa maalum wala maandalizi makubwa. Kutembea kwa dakika chache kila siku hunisaidia kuimarisha mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza uchovu unaotokana na kukaa muda mrefu. Pia hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu zaidi. Pili, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa uturivu wa akili. Ninapotembea hasa katika mazingira tulivu kama barabara zisizo na kelele nyingi au maeneo yenye miti mawazo yangu huturia. Ni muuda mzuri wa kutafakari mambo ya maisha. Kupanga siku yangu, au hata kuachilia msongo wa mawazo. Wakati mwingine, matembezi mafupi hunipa majibu ya maswara ambayo yalikuwa yananisumbua. Pia, kutembea kwa miguu hunifanya niwe karibu zaidi na mazingira yanayonizunguka. Naweza kuona vitu ambavyo, ningeweza kuvipuuza nikiwa kwenye gari au pikipiki. Tabasamu za watu, watoto wakicheza au mandhari ya kawaida ya mtaa. Hii unifanya nijihisi kuwa sehemu ya jamii na kunipa isia ya kuunganishwa na maisha harisi. Zaidi ya hayo, kutembea kwa mguu hunipa uhuru na urahisi. Sina haja ya kusubiri usafiri au kuwa na mafuta. Naweza kuamua tu kutoka na kutembea kwa mwendo wangu mwenyewe. Hii hunifanya nijisikie huru na pia hunisaidia kuokoa muda na gharama ndogo ndogo za usafiri.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa si jambo rahisi katika ya dunia leo. Teknolojia imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku kuanzia mawasiliano hadi kazi na burudani. Hata hivyo, kuishi bila teknolojia kwa siku moja kunawezekana na kunaweza kuwa uzoefu na kujifunza kutafakari. Kwanza, siku bila teknolojia hunilazimisha kubadilisha mtindo wa maisha. Badala ya kuangalia simu au kompyuta, ningetumia muda wangu kufanya shuguli za kawaida kama kusoma kitabu na cha karatasi, kuandika mawazo yangu, au kufanya kazi za nyumbani kwa utulivu. Hii hunisaidia kupunguza haraka ya maisha, ya kijiditari na kunifaya nijisikie huru zaidi. Pili, kuishi bila teknolojia hunipa nafasi ya kuimarisha mahusiano ya ana kwa ana. Ningetumia muda zaidi kuzungumza na familia au marafiki bila kufurugwa na simu. Mazungumzo ya moja kwa moja huwa na kina zaidi na hunikumbusha umuhimu wa uwepo wa kweli badala ya mawasiliano ya mtandaoni. Pia, siku bila teknolojia hunisaidia kujitambua na kutafakari. Bila arifa na ujumbe unaoingia kila mara, akili hupata nafasi ya kutulia. Ninaweza kutembea kwa miguu, kutazama mazingira, au hata kukaa kimya na kufikiria. Huu ni muda mzuri wa kuunganisha mawazo na hisia zangu. Hata hivyo, siwezi kupuuza changamoto zake. Teknolojia husaidia sana katika kupanga muda, kupata taarifa na kushugulikia dharura. Kukaa bila teknolojia kwa siku moja, kunahitaji maandalizi na nithamu hasa kuhakikisha majukumu muhimu yamepangwa mapema.

Kuna sera nyingi zinazochangia mafanikio ya kampuni, lakini kwa upande wangu, sera ya maadili na uwajibikaji kazini ndio ninayoiona kuwa ya msingi zaidi. Kwanza, sera ya maadili huweka mwelekeo, wa tabia na maamuzi ndani ya kampuni, inawa ongoza wafanyikazi jinsi ya kutenda kwa uwaminifu, heshima na haki wanapotekeleza majukumu yao. Wakati kila mtu anaelewa kilicho sahihi na kisicho sahihi, hupunguza migogoro, rushwa, na matumizi mabaya ya madaraka. Hii hujenga mazingira ya kazi yenye amani na uaminifu. Pili, sera ya maadili huimarisha uajibikaji. Wafanya kazi na viongozi wanapowajibika kwa matendo yao. Kila mtu hujihisi kuwa sehemu ya mfumo unauthamini haki na uwazi. Uwajibikaji huongeza nidhamu kazini na hujenga utamaduni wa kufanya kazi kwa bidii bila kulazimishwa. Kwa sababu watu wanajua matokeo ya maamuzi yao. Zaidi ya hayo, sera hii huathiri taswira ya kampuni kwa nje. Kampuni inayojulikana kwa maadili mema hupata heshima kutoka kwa wateja, shirika na jamii kwa ujumla. Wateja huamini zaidi bidhaa au huduma za kampuni ambayo inaendesha shughuli zake kwa uadilifu. Hii husaidia kampuni kukua na kudumu kwa muda mrefu. Pia, sera ya madili hulinda haki za wafanya kazi. Inahakikisha kuna usawa, heshima na fursa sawa kwa wote bila ubaguzi. Wafanya kazi wanapohisi, kuthaminiwa na kulindwa, huongeza motisha na tija kazeni. Hali hii husaidia kupunguza mzunguko wa kuwacha kazi na huongeza mshikamano, ndani, ya timu.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto. Kuwa kwa maji moto hunipa hisia ya faraja na kunisaidia kupumzika. Hasa baada ya siku ndefu iliyojaa shughuli. Maji moto hunisaidia kuondoa uchovu wa mwili, kulegeza misuli, na kupunguza msongo wa mawazo uliokusanyika siku nzima. Asubuhi, kuoga kwa maji moto hunisaidia kuamka vizuri na kujiandaa kisaikolojia kwa siku mpya. Joto la maji hunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kuanza majukumu yangu. Jioni au usiku, maji moto hunisaidia kutulia na kujiandaa kwa usingizi, kwa sababu huleta hali ya utulivu na amani ya akili. Pia, kuoga kwa maji moto kuna faida kwa afya ya mwili. Hunisaidia kuboresha mzunguko wa damu, kupunguza maumivu madogo ya mwili, na wakati mwingine kupunguza dalili za mafua au baridi. Zaidi ya helo ni muda wangu binafsi wa kujitunza, kutafakari na kujipa nafasi ya kuwa peke yangu bila masumbufu.

Ndio, napenda kucheza mchezo ya ubao na huiona kama njia nzuri ya kuburudika huku nikitumia akili kwa njia chanya. Michezo ya ubao hunipa fursa ya kupumzika, kucheka na pia kuimarisha mahusiano na watu ninaocheza nao. Kwanza kabisa, michezo ya ubao hunivutia kwa sababu inachochea fikra na mikakati. Michezo kama drafts, chess, scrabble au monopoly, hunilazimisha kufikiria mbele, kupanga hatua zangu na kufanya maamuzi kwa umakini. Hii hunisaidia kuboresha uwezo wa kufikiri kimantiki na pia kuwa mvumilivi. Hasa pale mambo yasipoenda kama nilivyopanga. Pili, napenda michezo ya ubao kwa sababu ya ushirikiano wa ana kwa ana. Tofauti na michezo ya kidigitari. Michezo ya ubao huwakutanisha watu mezani, kuzungumza, kucheka na kushindana kwa heshima. Hii huimarisha urafiki na huleta hisia ya ukaribu. Ni njia nzuri ya kutumia muda na familia au marafiki bila kuvurugwa na simu au televisheni. Pia, michezo ya ubao hunifundisha kushinda na kushinda kwa ustarabu. Wakati mwingine nashinda na kufurahia ushindi wangu. Wakati mwingine nashindwa na kujifunza kukubali matokeo. Hii hunisaidia kuwa na nidhamu, subira na mtazamo mzuri hata katika hali za ushindani. Zaidi ya hayo, michezo ya ubao ni burudani rahisi na nafuu, haihitaji umeme, interneti au vifaa vya gharama kubwa, inahitaji tu muda, watu wachache na nia kufurahia mchezo. Hii hunifanya niione kama burudani inayofaa kwa watu wa rika zote.

Kwa upande wangu, napendelea kuhahi kuliko kuchelewa. Ninaamini kuhahi ni ishara ya nidhamu heshima na kujali muda wa watu wengine pamoja na wangu mwenyewe. Ninapofika mapema au kwa wakati hunifanya nijisikie nipo tayari kisaikolojia na nina uthabiti wa ratiba yangu. Kuhahi husaidia kupunguza msongo wa mawazo, ninapopanga kuondoka mapema huepuka haraka ya dakika za mwisho. Misongamano ya barabarani au hata hali zisizotarajiwa kufika mapema hunipa muda wa kutulia, kujiandaa na kuelewa mazingira kabla ya shuguri kuanza. Hii hunifanya nifanye mambo kwa umakini zaidi na kwa utulivu. Pia, kuhahi huonyesha heshima kwa wengine ninapohudhulia mkutano, tarasa au miadi kwa wakati naonyesha kuwa nathamini muda wa wale niliokutana nao. Hii ujenga uaminifu na taswira nzuri, iwe ni kazini, shuleni au katika maisha ya kijamii, watu wengi ujihisi kuthaminiwa unapozingatia muda wao. Hata hivyo, mimi ni binadamu, na kuna nyakati nadra ambapo huchelewa kutokana na sababu zisizozuilika, kama dharula au changamoto za usafiri. Katika hali kama hizi, hujitahidi kutoa taarifa mapema na kuomba rathi. Kwangu, muhimu si kuwa mkamilifu, bali kuwa na juhudi za kudumisha tabia ya kuwahi.

Ninapoulizwa unashughulikia muda vipi kazini. Napenda kueleza kwamba ni jambo linalohitaji mpangilio, nithamu na kipaumbele. Kushughulikia muda vizuri kazini si tu kuhakikisha kazi inakamilika. Bali pia kunapunguza msongo wa mawazo na kunisaidia kuwa na tija zaidi. Kwanza huanza siku yangu kwa kupanga ratiba. Hii inamaanisha kuangalia majukumu yote ya siku, kutambua yale yenye umuhimu wa haraka na kupanga muda wa kila kazi. Kwa njia hii, ninaweka kipaumbele kwa yale muhimu zaidi na kuhakikisha sihuitaji kuchelewesha mambo madogo ambayo yanaweza kunisumbua baadaye. Pili, hutumia utumiaji wa muda kwa uangalifu naposhughulikia kazi moja. Hujaribu kuzingatia kikamilifu bila kuvurugwa na vitu vingine. Kwa mfano, napunguza muda wa kuangalia simu au barua pepe zisizo za haraka. Hii hunisaidia kukamilisha kazi haraka na kwa ubora badala ya kuichanganya na shughuli nyingi ambazo hutoa stress. Zaidi ya hayo hujumuisha mapumziko madogo. Kupumzika kidogo kati ya kazi kunasaidia akili kupumzika na kuendelea kuwa makini. Hii ni muhimu kwa tija ya muda mrefu. Kwani mtu anayefanya kazi bila kupumzika haraka anahisi uchovu na hupoteza ufanisi. Pia huwa na muhtasari wa mwisho wa siku. Hii ni kuangalia kazi zilizokamilika zile ambazo hazijakamilika na kupanga ratiba ya kesho. Njia hii hunisaidia kudumisha mpangilio wa kazi na kuepuka kusalia nyuma au kuhisi msongo wa mawazo.

Ninapoulizwa jinsi ninafanya marafiki wapya. Ninaona kuwa urafiki huanza na moyo wazi, mawasiliano mazuri na uvumilivu. Sio lazima kuwa na mbinu maalum sana. Bali, ni kuwa tayari kukutana na watu na kuwapa nafasi katika maisha yangu. Kwanza, huanza kwa kuwa mchangamfu na mwenye heshima. Salamu, tabasamu au mazungumzo mafupi ya kawaida yanaweza kufungua mlango wa urafiki. Ninapokutana na watu wapya kazini, shuleni au katika shughuli za kijamii, hujaribu kuwa wazi na kuonyesha niya ya kuwajua bila kujifanya. Ili hii huwafanya watu wajisikie huru kuzungumza nami. Pili, kusikiliza kwa makini ni jambo muhimu sana. Badala ya kuzungumza mimi peke yangu, hujaribu kuelewa mtu mwingine, anapenda nini, anapitia nini, na ana maoni gani. Kusikiliza huwafanya watu wajisikie kuthaminiwa na hapo ndipo urafiki huanza kukuwa. Mara nyingi, urafiki mzuri hujengwa zaidi na masikio kuliko maneno. Pia, hujitahidi kushiriki shughuli za pamoja. Inaweza kuwa kazi, michezo, kujitolea au hata kushiriki tukio la kawaida. Kufanya jambo pamoja, huleta mazungumzo ya asili na hujenga ukaribu kwa haraka. Kupitia uzoefu wa pamoja, marafiki hujifunza kuaminiana na kuelewana. Zaidi ya hayo kuwa mkweli na mvumilivu. Si kila mtu atakuwa rafiki wa karibu mara moja na hilo ni sawa. Kuwa tayari kuchukua muda, kuheshimu tofauti na kuruhusu urafiki ukue pole pole. Uaminifu na udhabiti ndivyo hufanya urafiki kudumu.

Napendelea zaidi mikutano yenye malengo wazi, mpangilio mzuri na inayoheshimu muda wa washiriki. Kwangu, mkutano mzuri si ule mrefu, bali ule unaofanikisha lengo lake kwa ufanisi. Kwanza, napenda mikutano ilioandaliwa vizuri, inapokuwa na agenda iliowazi washiriki wanajua nini kinajadiliwa na kwanini wako hapo. Hii husaidia kuepuka mazungumzo yasio na mwelekeo na kufanya maamuzi kwa haraka. Mikutano kama hii unifanya nijisikie kuwa muda wangu unathaminiwa. Pili, napenda mikutano ya ushirikiano. Ambapo kila mshiriki anapata nafasi ya kutoa maoni. Mikutano inayohimiza majadiliano ya uwazi uleta mawazo mapya na suluhisho bora. Ninapohisi maoni yangu yanasikilizwa hunipa motisha ya kushiriki kikamilifu na kuchangia kwa ufanisi. Pia napendelea mikutano fupi lakini yenye tija. Mikutano mirefu bila matokeo ya uwazi hunichosha na upoteza muda. Mkutano mzuri kwangu ni ule unaomalizika kwa maamuzi, hau hatuwa za kuchukua, ili kila mtu ajue anachotakiwa kufanya baada ya hapo. Zaidi ya hayo, napenda mikutano yenye mazingira ya heshima na utulivu. Wakati washiriki wanaheshimiana, kusikilizana na kuzingatia mada, mkutano huwa wenye maana zaidi, mazingira kama haya ujenga uaminifu na mshikamano ndani ya timu.

Kwa leo, wazo zuri ni kujaribu kitu kipya kidogo ambacho kitakufanya ujisikie umechukua hatua mbele katika maisha yako. Hii inaweza kuwa jambo ndogo lakini lenye maana na mara nyingi hugeuka kuwa hatua ya kujenga tabia chanya au furaha. Kwa mfano, naweza kujitolea muda wa kusaidia mtu anayehitaji. Labda kusaidia jirani, mwanafunzi mdogo au kuchangia kwenye mradi wa kijamii. Hatua ndogo kama hii hufanya siku yako iwe na maana na husaidia kueneza furaha kwa wengine. Vinginevyo, unaweza kujifunza kitu kipya leo. Kama kujifunza maneno, machache, ya lugha, tofauti, kupika chakula kipya, au kujaribu mbinu mpya ya mazoezi. Hii inakufanya uhisi mafanikio na kukuza akili na ubunifu. Pia, unaweza kuchukua muda wa kutafakari au kutembea kwa utulivu. Hata dakika kumi na tano za kutembea au kukaa kimya zikitafakari ni zuri. Husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kupanga mikakati ya siku zijazo.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano na kwa upande wangu ni njia yenye nguvu sana ya kueleza mawazo, kushirikisha hisia, nakufikisha ujumbe kwa uwazi zaidi kuliko maandishi tu. Video hufanya mawasiliano kuwa hai na ya karibu. Hasa pale, ninapowasiliana na watu walioko mbali kijiografia. Kwanza, tumia video kufanya mawasiliano ya kitaaluma. Katika mikutano ya kazi au mafunzo, video husaidia kueleza maelezo kwa rahisi na kwa usahihi. Kutumia video kunapunguza kutokuelewana kwa sababu mtu anaona na kusikia ujumbe kwa wakati mmoja. Hii ni tofauti na barua pepe au ujumbe wa maandishi ambao mara nyingine hubeba tafsiri tofauti. Pili, video ni muhimu kwa mawasiliano ya kijamii. Kwa mfano, napenda kutumia video kuzungumza na familia na marafiki walioko mbali. Kuona uso wao, kusikia sauti na kushiriki tabasamu au hisia hufanya mazungumzo kuwa ya kweli ni ya karibu zaidi. Video huondoa hisia za upweke zinazoweza kuonekana katika mawasiliano ya maandishi tu. Zaidi ya hayo, video hufanya mafunzo au ushiriki wa elimu kuwa rahisi ikiwa kuna jambo gumu kueleza kwa maneno, video inaweza kuonyesha mfano au hatua kwa hatua. Hii husaidia pande zote kuelewa ujumbe kwa haraka na kwa uwazi. Pia natumia video kuonyesha ubunifu na hisia kwa mfano. Ujumbe wa video unaweza kuonyesha tabasamu, ishara au msisitizo ambao huwezi kufikisha kwa maandishi tu. Hii hufanya mawasiliano yawe ya kibinafsi zaidi yenye athari kubwa.

Ndio natumia teknolojia ya sauti na kwa upande wangu ni moja ya njia muhimu ya kuwasiliana kupata taarifa na kufanya kazi kwa urahisi zaidi teknolojia ya sauti hufanya mawasiliano kuwa ya haraka ya moja kwa moja yenye hisia tofauti na maandishi tu. Kwanza natumia teknolojia ya sauti kupiga simu au mazungumuzo ya moja kwa moja. Hii ni muhimu hasa pale ninapohitaji maelezo ya haraka au kuzungumza na mtu alie mbali kijiografia. Kupitia sauti unaweza kuelewa hisia msisitizo na mvuto wa ujumbe jambo ambalo maandishi hayana kila mara. Pia natumia teknolojia ya sauti kwa vifaa vya kielektroniki kama kompyuta au simu. Kwa mfano kutumia mfumo wa sauti kwenye kompyuta wakati wa mikutano ya kazi au mafunzo kunasaidia kushiriki maelezo kwa ufanisi. Sauti huongeza uwazi wa mawasiliano na kupunguza kutokuelewana. Zaidi ya hayo teknolojia ya sauti ni muhimu pia kwa burudani na elimu. Kusikiliza podcasti vitabu vya sauti au mafunzo ya sauti kunasaidia kujifunza vipindi vya safari nyakati za kupumzika au hata kufanya kazi nyingine bila kuvuruga umakini. Pia teknolojia ya sauti hufanya mawasiliano ya kibinafsi kuwa ya kikaribu zaidi. Kupitia simu au programu zinazo wezesha mazungumzo ya sauti. Naweza kushirikiana na familia marafiki au wenzako wa kazi kwa namna inayohisi ya moja kwa moja na ya kibinafsi. Hata kama mlipo ni mbali.

Kuhusu ninavyohisi kusubiri kwenye mstari. Hisia zangu ni mchanganyiko wa uvumilivu, uchovu, kidogo na wakati mwingine unyenyekevu. Kwa kweli, kusubiri kwenye mstari ni jambo la kawaida katika maisha ya kila siku na inahitaji subira na mtazamo mzuri ili kuendesha kwa utulivu. Kwanza, mara nyingi huanza kujihisi kidogo kuchoshwa hasa kama mstari ni mrefu au nachukua muda mwingi. Mwili na akili huanza kuonyesha ishara za uchovu na mara nyingine unahisi muda unavyokaa utaratibu. Hii ni kawaida, lakini husaidia pia kutafakari jinsi muda unavyotumika. Pili, huchukua nafasi hii kama fursa ya subira na uvumilivu. Badala ya kuchanganyikiwa au kuchanganya mawazo, hujaribu kupumzika kidogo, kutazama mazingira, au hata kupanga mawazo ya siku au majukumu yanayofuata. Kwa njia hii, kusubiri kwenye mstari kunakuwa zaidi ya kicheko cha subira, badala ya kuwa msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, mara nyingine huchukua nafasi hii kufurahia mambo madogo, labda kuangalia watu wengine, mandhari ya eneo, au hata kusikiliza muziki au podcast wakati wa kusubiri. Njia hii, hunifanya muda usiwe mzito na huongeza utulivu wa akili. Hata hivyo, hisia nyingine ni ukweli wa kidogo wa kutoridhika. Hakuna anayependa kusubiri kwa muda mrefu bila sababu. Na mara nyingine hupaswa kukaa kidogo kwa subira kubwa ili kufanikisha jambo fulani muhimu.

Mara nyingi mchana, napendelea kula chakula chenye lishe, rahisi, na kinachonipa nguvu ya kuendelea na siku. Chakula cha mchana kwangu si lazima kiwe kikubwa sana. Kiwe ni cha kutosha, kushiba na kuimarisha mwili bila kunifanya nijisikie mzito. Kwanza, hupendelea karanga za protini na wanga. Kwa mfano, mlo wa wali ya ugali, pamoja na nyama, samaki au maharagwe unatoa nishati ya kutosha. Wanga hunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za mchana, huku protini zikisaidia mwili kujirekebisha na kudumisha afya. Pili, napenda kujumuisha mboga katika chakula cha mchana. Hii inaweza kuwa sukuma wiki, spinach, kabeji au mboga nyingine zinazopatikana kwa urahisi. Mboga hutoa vitamini na madini muhimu na pia husaidia mmengenyo wa chakula kuwa mzuri. Kwa njia hii, mlo wa chakula si tu unashiba bali pia una lishe kamili. Zaidi ya hayo, mara nyingine napendelea chakula rahisi au cha haraka. Hasa siku ambazo ni kazi nyingi, kwa mfano. Sandwich yenye jibini au mayai au saladi yenye mboga na protini kidogo. Hii hunipa nafasi ya kula haraka bila kupoteza muda mwingi wa kazi au masomo. Pia, chakula cha mchana hupangwa kwa njia ya urahisi na furaha. Mara nyingine huwa na kitafunwa kidogo kama matunda au nuts ambayo husaidia kuongeza ladha na kunipa nguvu zaidi bila kujaa sana.

Kuna mambo kadhaa muhimu yanayochangia kufanya mahali pa kazi kuwa na ufanisi, furaha na hisia za ushirikiano. Mazingira mazuri ya kazi si tu kuhusu nafasi yenye vifaa vyema, bali pia ni kuhusu maadili, urafiki na mpangilio mzuri wa kazi. Kwanza, mazingira mazuri ya kazi yanahitaji heshima na maadili mema kati ya wafanyakazi. Wakati kila mtu anaheshimiana, kusikilizana na kushirikiana kwa heshima, unahisi kuwa sehemu ya timu yenye mshikamano. Hii inasaidia kuondoa migogoro isio ya lazima na kuimarisha morali ya wafanyakazi. Pili, mawasiliano wazi na ya heshima ni muhimu sana. Wafanyakazi wanapokua na njia ya kueleza mawazo yao, kuulizwa na kusikilizwa. Hufanya kazi kwa bidii zaidi na kuhisi kuthaminiwa. Mazingira kama haya huchochea ubunifu na motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, mazingira mazuri ya kazi yanahusisha mpangilio na usahihi wa kazi. Hii ni pamoja na kuwa na malengo wazi, ajenda za mikutano na majukumu yaliyopangwa vyema. Wafanyakazi wanapojua kilicho muhimu wanapunguza msongo wa wa kufanya kazi kwa urahisi na utulivu. Pia, mazingira mazuri yanahimiza usawa, ushirikiano na motisha. Hii ni pamoja na kutoa fursa sawa kwa wote, kuwa shirikisha katika maamuzi na kuhimiza mafanikio ya pamoja. Hii huchangia hisia ya ushirikiano na kujisikia kuwa sehemu ya timu, zaidi vipengele vya kimwili kama nafasi safi, mwanga wa kutosha hewa safi na vifaa vinavyofaa pia huchangia kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Hali ya muki mwili huathiri hisia na ufanisi wa mtu, hivyo ni sehemu muhimu ya kuunda mazingira yenye afya na tija.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu, mpangilio mzuri, na hali ya kunipa amani ya akili. Mahali kama hayo hunifanya nijisikie uhuru, nikiwa na uwezo wa kufikiria vizuri na kujihusisha na shughuli zangu bila msongo wa mawazo. Si lazima pawe kimya kabisa, bali pawe na sauti za kawaida zisizochosha akili. Kwanza, napendelea mahali pasafi na penye mwanga wa kutosha. Usafi hunipa hisia ya mpangilio na umakini huku mwanga iwe wa asili au umeme ukichangia hali ya uchangamfu na motisha. Mahali penye giza au uchafu mara nyingi hunifanya nijisikie mzito na kukosa hamasa. Pili, napenda maeneo yenye asili au karibu na mazingira ya kijani. Kuwa karibu na miti, bustani au hata kuona mandhari ya nje huniletea utulivu wa kipekee. Asili hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kutafakari na kujirejesha kisaikolojia. Pia, napenda kuwa na mahali penye watu wachache, lakini wenye heshima na ukarimu. Si lazima pawe na furaha kabisa, lakini napendelea mazingira ambayo watu wanaheshimiana na kutoa nafasi kwa wengine. Hii hunifanya nijisikie salama na kukubalika. Zaidi ya hayo, napenda mahali palipo na mpangilio mzuri na ratiba isiyo na msukosuko. Mahali penye vurugu nyingi au kelele nyingi hunichosha haraka. Mazingira tulivu huniruhusu kuwa mwenye tija, ubunifu na mtazamo chanya.

Mara nyingi ya asubuhi, napendelea kula chakula chenye lishe na kinachonipa nguvu ya kuanza siku. Kwa upande wangu, chakula cha asubuhi si lazama kiwe kikubwa sana, lakini ni muhimu ili kuamsha mwili na akili baada ya usingizi wa usiku. Kwanza, kupendelea vitu venye wanga wa protini kwa mfano mayai, ugali mdogo au sandwichi yenye jibini au nyama kidogo hutoa nguvu na hunisaidia kuanza siku bila uchovu. Proteini husaidia mwili kuanza kazi zake vizuri, huku wanga ukitoa nishati ya kudumu. Pili, napenda kujumuisha matunda au mboga. Hii inaweza kuwa tunda dogo kama ndizi au apple au mboga kidogo kwenye omeleti. Matunda na mboga hutoa vitamini, madini na fiber ambayo husaidia mmengenyo wa chakula na afya kwa ujumla. Zaidi ya hayo, mara nyingine napendelea vinywaji vienye afya. Hii ni pamoja na chai, kahawa kidogo, au maji ya kutosha kuanza siku. Vinywaji hivi husaidia kuamusha mwili na akili. Huku pia kukusaidia kustawisha mkojo na kudumisha afya ya mwili. Pia, chakula cha asubuhi kwangu hupangwa kwa urahisi na haraka. Kwa siku ambazo kuna shuguli nyingi, napendelea kitu rahisi na haraka kama toast, yoghurt, au hata smoothie ambacho kinatoa lishe bila kupoteza muda mwingi.

Napenda kula mboga mbali mbali, hasa zile zinazotoa lishe nzuri na afya kwa mwili. Mboga ni sehemu muhimu ya mlo wangu kwa sababu hutoa vitamini, madini na faiba, ambayo husaidia mmengenyo wa chakula na kudumisha nguvu na afya. Kwanza, napenda skuma wiki na spinachi. Hizi ni mboga rahisi kupika, zenye virutubisho vingi kama vitamini A, cha na madini kama chuma. Napenda kuzipika kwa mbinu rahisi, kupika kwa muda mfupi au kukaanga kidogo. Ili zibakie ladha yake na virutubisho vyake. Pili, napenda kabeji na karoti. Kabeji ni nzuri kwa mmengenyo wa chakula na afya ya tumbo. Huku karoti ikiongeza ladha na kutoa vitamini A muhimu kwa macho na ngozi. Hizi mara nyingi hupikwa pamoja, au hutumika kwenye saladi. Zaidi ya hayo, napenda mboga majani ya kijani kama mchicha au kale, au kale. Mboga hizi ni nguvu za lishe na zinatoa virutubisho vya msingi vinavyohitajika kila siku. Mara nyingi hupikwa kwa maji kidogo ili ziwe laini lakini zisipoteze virutubisho. Pia, napenda mboga zinazoweza kutumika katika supu au mlo wa mchana kama pilipili hoho, nyanya na vitunguu. Hizi huongeza ladha, rangi na virutubisho kwenye chakula changu na kufanya kila mlo wa kuvutia na wenye afya.

Kila siku, natumia zana mbalimbali za dijiti ambazo hufanya maisha yangu kuwa rahisi. Kunisaidia kushughulikia kazi na kuboresha mawasiliano. Zana hizi, si tu za kufurahisha. Bali pia husaidia kuongeza ufanisi wa kila siku. Kwanza, natumia simu ya mkononi kwa mawasiliano. Kupanga ratiba na kupata taarifa haraka. Simu hufanya iwe rahisi kupiga simu. Kutuma ujumbe, kuangalia barua pepe na hata kutumia programu zinazosaidia kazi au kujifunza. Ni zana ya msingi sioweza kuachwa. Pili, natumia kompyuta au laptop kwa kazi za kitaalamu na kibinafsi. Hii ni pamoja na kuandika hati, kufanya utafiti mtandaoni, kuandaa ripoti na kushiriki kwenye mikutano ya mtandao. Kompyuta hufanya kazi kuwa haraka zaidi na kwa usahihi. Ikinipa nafasi ya kudumisha mpangilio na tija. Zaidi ya hayo natumia programu za mawasiliano za mtandaoni kama vile email, programu za ujumbe wa papo hapo na baadhi ya zana za video conferencing. Hizi hufanya iwe rahisi kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu wa kazi bila kujali umbali wa kijiografia. Pia natumia zana za kupanga muda wa kumbukumbu kama kalenda ya mtandaoni, orodha za majukumu na programu za kumbu kumbu mambo muhimu. Hizi hufanya niache niachie mabaki ya ratiba yangu kwa urahisi na kuepuka kusahau mambo muhimu. La mwisho, mara ya nyingine natumia zana za burudani na elimu kama podcasti, vitabu vya sauti na programu za kujifunza. Hizi husaidia kujifunza, kupumzika na kuongeza maarifa bila kuvuruga ratiba yangu ya kila siku.

Kwa upande wangu natumia kompyuta zaidi kwa kazi za kitaaluma na kibinafsi. Hasa zile zinazohitaji ufanisi urahisi wa kuhifadhi taarifa na uwezo wa kushirikiana na wengine. Kompyuta ni zana yenye nguvu inayonisaidia kufanya mambo kwa haraka kuliko njia za mikono au zana ndogondogo. Kwanza natumia kompyuta kuandika na kuandaa nyaraka. Hii ni pamoja na ripoti makala barua pepe au hata za masomo na kazi. Kuandika kwenye kompyuta kuna rahisisha kurekebisha makosa kuhifadhi nakala na kuendesha kazi kwa ufanisi. Pili natumia kompyuta kufanya utafiti mtandaoni. Napata taarifa, data na vyanzo vya kitaaluma au vya jumla vilivyo hitajika kwa masomo. Miradi au utafiti wa binafsi. Uwezo wa kutafuta kulinganisha na kuchambua taarifa kwa haraka ni sababu kuu ya kutumia kompyuta. Zaidi ya hayo natumia kompyuta kwa mawasiliano. Kupitia barua pepe programu za ujumbe wa papo hapo na video conferencing. Ninaweza kuwasiliana na wenzangu wa kazi walimu au familia bila kujali umbali wa kijiografia. Kompyuta hufanya mawasiliano kuwa rahisi na yenye tija. Pia natumia kompyuta kwa burudani na elimu. Hii ni pamoja na kuangalia mafunzo mitandaoni kusikiliza podikasti kuangalia filamu na kushiriki kwenye majukwaa ya elimu. Hii husaidia kupumzika huku nikijifunza kitu kipya.

Mara nyingi asubuhi, napenda kunywa kinywaji chenye afya na kinachonipa nguvu ya kuanza siku. Kinywaji cha asubuhi si tu kinachofungua mwili baada ya usingizi, mbali pia huchangia umakini na isia za mchangamfu. Kwanza, napenda kunywa chai au kahawa. Chai ya asubuhi husaidia kuamsha mwili na akili. Huku kahawa ikitoa nguvu ya ziada na kunifanya nijisikie mchangamfu. Hizi pia ni desturi nyingi za asubui ya ambazo hufanya siku kuanza kwa uturivu na raha. Pili, napenda kunywa maji ya kutosha. Baada ya usingizi wa usiku, mwili upoteza maji. Hivyo, kunywa glasi ya maji kunasaidia kuhusisha kuhuisha mwili, kuongezea umakini na kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Maji pia usaidia kuanza siku kwa afya njema. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kunywa smoothie au juisi ya matunda. Smoothie yenye matunda, mboga za majani na yoghurt hutoa vitamini, madini na nishati ya kudumu. Hii ni njia nzuri ya kuanza siku kwa rishe bora bila kuwa na mzigo mkubwa wa chakula. Pia, baadhi ya nyakati napenda kunywa maziwa au chokoleti ya moto kidogo. Asa pale napoitaji isia ya utulivu na faraja. Hii, huchangia kufanya asubui iwe ya fraha na yenye mwanga chanya.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ilio wazi, ya eshima, na inayo endana na mazingira usika. Kwangu, mawasiliano mazuri siyo tu kusema au kuandika. Bali ni kuelewana, kusikilizana, na kujenga usiano mzuri. Kwanza, napendelea mazungumzo ya ana kwa ana pale inapowezekana. Njia hii hunipa nafasi ya kuona ruga ya mwili, isia za uso na sauti ya mtu. Jambo linalosaidia kuelewa ujumbe kwa kina zaidi. Mawasiliano ya ana kwa ana, uimarisha, uaminifu na ukaribu kati ya watu. Pili, kwa watu walioko mbali, napenda simu ao mawasiliano ya video. Njia hizi husaidia kuwasiliana haraka na kwa unafanisi. Hasa pale ambapo kuna jambo la haraka, au linaroitaji maelezo ya kina. Video hasa uleta isia ya ukaribu hata kama umbali upo. Zaidi ya hayo, napendelea ujumbe wa maandishi au barua pepe kwa masiliano yasio ya haraka. Njia hizi unipa muda wa kufikiri kapla ya kujibu na nirahisi kurejea ujumbe uliopita. Hii ni muhimu hasa katika masiliano ya kazi au mipango rasmi. Pia, napenda mawasiliano ambayo yanausisha kusikiriza kwa makini. Kwangu, kusikiriza ni sehemu kubwa ya kuwasiliana, kunisaidia kuelewa mtazamo wa mwingine, kujibu kwa hekima na kuonyesha heshima.

Kila siku napenda kutumia programu kadhaa za simu ambazo hufanya maisha yangu kuwa rahisi yenye tija na yenye mawasiliano mazuri. Kila programu hutuoa faida tofauti kulingana na shughuli za kila siku. Kwanza napenda kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp Telegram au Messenger. Programu hizi hufanya iwe rahisi kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu wa kazi kwa ujumla. Bila kujali umbali wa kijiografia hizi pia hufanya mazungumzo kuwa ya moja kwa moja na yenye hisia. Pili napenda kutumia kalenda na zana za kupanga muda. Programu kama Google Calendar how to do list husaidia kupanga ratiba ya kila siku. Kukumbuka mikutano na kuhakikisha sikusahau jambo lolote muhimu. Hii hufanya siku zianze kwa mpangilio mzuri na kuepuka msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo napenda kutumia programu za burudani au elimu kama YouTube Spotify au zana za podcast. Programu hizi hufanyi hufanya iwe rahisi kupumzika kujifunza kitu kipya au kupata habari na mafunzo wakati wa mapumziko au safari. Pia napenda kutumia programu za afya na mazoezi kama Step Tracker au Workout Apps hizi husaidia kufuatilia afya kufanya mazoezi kwa mpangilio na kudumisha nguvu za mwili na akili.

Katika kazi yangu, nitaka kufikia hatua ya kuwa mtaalamu anayetambulika. Mwenye mchango wa kweli na anaefanya kazi kwa maana. Lengo, langu situ kupanda vyeo. Mbali ni kujenga kazi, yenye ari, chanya, kwa watu, ninawaudumia, na jamii kwa ujumla. Kwanza, nataka kuhimarisha ujuzi na maaharifa yangu kitaaluma. Kufika kiwango, ambacho ninaelewa kazi yangu kwa kina, ninafanya maamuzi kwa kujiamini, na ninaweza kutatua changamoto kwa ufanisi. Hii inajumuisha kujifunza endelevu, mafunza ya ziada na uzoefu wa vitendo. Pili, natamani kukua kiongozi bora. Sio lazima iwe nafasi ya juu sana. Bali kuwa mtu anaye ongoza kwa mfano. Anaisikiliza wengine na anaye saidia timu kufika malengo yao. Uongozi wa ina hii ujengwa juu ya shima, uajibikaji na mawasiliano mazuri. Zaidi ya hayo, ndaka kuwa na usawa katika kazi na maisha binafsi. Mafanikio ya kweli kwangu ni kufanya kazi ni nayoipenda bila kuathiri afya, familia au ustawi wa akili. Kazi inapaswa kunijenga. Siku nichosha kupita kiasi.

Napendelea kusoma kwa sababu kunanipa nafasi ya kupanua maarifa yangu kuelewa mitazamo tofauti na kuchochea mawazo mapya. Kusoma huniruhusu kusafiri kiakili bila kuondoka mahali nilipo na kunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu na fikra za wengine. Kwanza kupitia kusoma napata maarifa mapya kila wakati. Iwe ni vitabu vya kielimu, makala au hadithi. Kusoma huniongezea uelewa wangu wa dunia na kunisaidia kukuwa kiakili. Pia hunisaidia kuboresha msamiati na uwezo wa kuelewa lugha kwa kina. Pili, kusoma hunipa utulivu wa akili. Wakati ninaposoma, akili hujikita kwenye maandishi na kusahau msongo wa mawazo wa kila siku. Njia nzuri ya kupumzika na kujipa muda wa binafsi. Hata hivyo, ninaona kuandika pia ni muhimu sana. Kuandika hunisaidia kupanga mawazo yangu na kuyaweka wazi. Baada ya kusoma, mara nyingi kuandika hunisaidia kutafakari nilichojifunza na kukiweka katika muktadha wa maisha yangu. Kwa ujumla, napendelea kusoma zaidi, lakini kusoma na kuandika huenda pamoja. Kusoma hunipa maarifa na msukumo huku kuandika hunisaidia kuyaelewa, kuyachambua na kuyashirikisha kwa wengine. Mchanganyiko wa viwili hivi hunifanya nijifunze kwa kina na kukuwa kila siku.

Napendelea viatu vya starehe, na vinavyofaa kwa matumizi ya kila siku. Kwangu, kiatu kizuri si tu kinachoonekana vizuri. Bali kile kinachonifanya, nijisikie uhuru, na kujiamini ninapotembea au kufanya shughuli zangu. Kwanza, napenda viatu vya michezo, almaarufu sneakers. Hizi ni rahisi kuvaa, vinadumu, na vinafaa kwa kutembea kwa muda mrefu, au kufanya kazi zinazohitaji mwendo mwingi. Sneakers, hunipa faraja na ulinzi wa miguu hasa siku zenye shughuli mingi. Pili, napenda viatu vya kawaida lakini vilivyo nadhifu kama loafers au flat shoes. Hivi, vinafaa kwa mazingira ya kazi au mikutano isiyo rasmi sana. Vinanipa mwonekano mzuri bila kuninyima starehe. Zaidi ya hayo, napenda viatu vinavyolingana na hali ya hewa. Siku za mvua au baridi, napenda viatu vilivyofungwa vizuri. Huku siku za joto, napendelea viatu vyepesi, vinavyoruhusu hewa kupita. Kwa ujumla, napendelea viatu vyenye starehe, bora mzuri, na vinavyofaa kwa mazingira na shughuli ninazofanya. Kiatu kizuri hunisaidia kuendelea na siku yangu bia usumbufu na kunifanya nijisikie vizuri muda wote.

Ndio, nimewahi kuona bahari, na ni uzoefu ambao hauwezi kusahaulika. Kuona bahari kwa mara ya kwanza kunaniletea hisia za kushangaza. Utulivu na hofu kidogo kwa ukubwa wake. Hali hiyo inanikumbusha jinsi dunia ni kubwa na yenye maajabu. Nilipokuwa nikikaribia bahari, hisia yangu ya kwanza ilikuwa ya kushangazwa na upepo wa chumvi na sauti ya mawimbi yanayogonga pwani. Hii sio tu kwamba ilinishangaza ki mazuri. Bali pia ilinifanya nijisikie huru na kama ningekuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Mwendo wa maji na rangi ya blue huonyesha uzuri wa asili unaoshangaza macho na akili. Zaidi ya hayo, kuona bahari kunanifanya nikumbuke fursa za kupumzika na kutafakari. Kutembea karibu na maji, kushika mchanga mkononi, au kusikiza sauti ya mawimbi. Ni namna ya kupunguza msongo wa mawazo. Bahari hufundisha uvumilivu pia. Kuona maji yakiteleza bila kuchoka kunanikumbusha kwamba maesha yanaendelea hata katika changamoto. Pia mara nyingi kuona bahari hufungua isia za furaha. Na mshikamano na wa asili wakati huo unajisikia kuwa sehemu ya dunia ukiwa huru na ukaribu wa maisha ni mahali pazuri kushirikiana na familia. Marafiki au hata kufurahia muda binafsi kwa utulivu. Kwa ukweli, uzoefu wa kuona bahari ni wa kipekee. Mwanga wa jua ukiradi juu ya maji, sauti ya mawimbi na harufu ya chumvi hUnifanya nijisikie mchangamfu na kuhamasika kuona zaidi ya dunia hii. Kuishi zaidi na kuthamini kila kipengele cha siri kinacho zunguka.